Ili kulinda mazingira, mimi sipendi kutupatupa takataka ovyo. Napenda kuweka takataka mahali pamoja na kuweza kuzikusanya na kupeleka mahali ambapo panafaa. Pia sipendi kuchoma vitu vya plastiki kwa kuwa zinaharibu mazingira hilo. Hiyo moshi ni mbaya kwenye mazingira.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa kuwa ninaweza kuwaona watu tofauti tofauti na kuweza kuwaona maoni yao na kuweza kupata ustarabu na kuweza kupata maoni tofauti tofauti kutoka kwa kila jamii, kutoka kwa kila eneo, hapa nchini na pia hapa duniani. Unaweza kuwaona watu ambavyo, vitu ambavyo wanaamini na hali ya maisha ambayo wanaishi na kuweza kusoma mengi kuhusu dunia na watu wengi.

Wakati wa wikendi, ninapenda sana wakati wa jumamosi kuamka mapema. Tunakunywa staftahi na familia yangu na tunaanza kusafisha boma. Tunaanza kufanya mambo yote kwa pamoja. Tunakula pamoja na wakati wa jioni tunaweza kucheza michezo kadhaa. Siku ya jumapili tunaweza kuenda kanisani, tunaabudu na wakati tunaporudi nyumbani tunapika kwa pamoja. Na tunatafuta jambo ambalo litatuwezesha kucheza kwa pamoja au kukaa kwa pamoja tukiongea.

Ninapoanza kazi kwanza nina shiriki kwenye maombi ili kuitakaza kazi yangu kwa mungu anisaidie kuwezesha kila kitu kiende vizuri. Pia nina mpangilio vizuri wa vyombo vyote ambavyo nitavyotumia ili kuiwakilisha kazi yangu na navipanga kwa vizuri na kwa ustadi ili niweze kuendeleza kazi yangu vizuri.

Ili kushirikiana na timu ninahakikisha kuwa nina uhusiano mwema na kila mtu. Na pia ninaweza kuwa na heshima kwa kila mtu na naendeleza mambo yetu yote kwa vile inafaa. Pia nashirikiana na timu yangu kwa kutoa maoni ambayo yanafaa. Kusikiza wengine na kushirikiana katika kuamua maamuzi ambayo yataweza kutusaidia sote kwenye timu.

Ndiyo, kwa wakati mwingine ninaweza kutumia video kwa mawasiliano. Sana sana wakati ambapo ninataka kuonyesha kazi ambayo inafaa kuonekana kwa macho. Au pia ninataka kuelezea vitu vizuri kwa mtu ambaye ninaweza kuongea naye. Na pia wakati ambapo ninataka kuhuzuria mkutano mahali na siyuko karibu ninaweza kutumia video kwa mawasiliano.

Ndiyo, ninapenda kupika, sana sana wakati wa wikiendi. Ninapokuwa na familia yangu yote ninapenda sana kupika vyakula ambavyo vitatuwezesha tukule kwa pamoja. Ninapenda sana kupika nyama na ugali ili tuweze kula sote. Naninaustadi bora sana kwa kupika hicho chakula.

Ndiyo, nimekuwa na fikira ya kuanzisha biashara yangu. Nina fikira ya kuanzisha biashara ya kuuza vitu vya stima. Kwa kuwa hivyo ni vitu ambavyo vinatumika kila siku na ni vitu ambavyo vinaweza kununuliwa sana. Ni vitu ambavyo vinaweza niletea pesa mzuri na faida mzuri. Ni vitu ambavyo vinaweza saidia jamii sana. Na maeneo ambayo mimi ninaishi hakuna vitu hivyo sana kwa hivyo ninaweza kuwa nikiviuza kwa haraka sana.